Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu muhimu sana katika maisha yangu. Tulikutana kwa mara ya kwanza shuleni tulipokuwa tunasoma darasa moja. Tangu siku ile tulianza kuzungumza niligundua niligundua kuwa ana tabia njema na ni mtu anayejali wengine. Pole urafiki wetu ulikuwa na kuwa wa karibu zaidi. Mimi na rafiki yangu hufanya mambo mengi pamoja. Tunapenda kusoma pamoja, kucheza michezo na pia kusaidiana katika masomo. Wakati mwingine tunashirikiana katika kazi za nyumbani na kushirikiana mawazo kuhusu changamoto tunazokutana nazo. Hii hutufanya kuelewana zaidi na kuimarisha urafiki wetu. Kitu kinachomfanya awe rafiki wa kweli ni uaminifu na heshima yuko tayari kunisikiliza ninapokuwa na shida na hunipa ushauri mzuri. Pia huniambia ukweli hata kama ni ngumu kusikia. Jambo linalosaidia kujirekebisha rafiki wa kweli si yule anayekusifu kila wakati bali anayekusaidia kuwa mtu bora. Zaidi ya hayo, rafiki yangu huniheshimu na hunikubali jinsi nilivyo. Hunifariji ninapokuwa na huzuni na husherekea mafanikio yangu. Hii inanifanya nijisikie kuwa na mtu wa kutegemea katika maisha. Kwa kumalizia, ningependa kusema kuwa rafiki yangu wa karibu ni baraka kubwa kwangu. Urafiki wetu umejengwa juu ya upendo, uaminifu na kusaidiana. Ninathamini sana urafiki wetu na natamani udumu kwa muda mrefu.